Mawasiliano ni nguzo kuu katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku mahali pa kazi. Bila mawasiliano madhubuti, hata taasisi yenye rasilimali mingi naweza kushindwa kufikia malengo yake. Mawasiliano yanahusisha mchakato wa kutuma, kupokea na kuelewa taarifa kati ya watu wawili au za.

Mawasiliana yanahusisha mchakato wa kutuma, kupokea ama kutatua changamoto kati ya watu wawili au zaidi kwa lengo la kushirikiana, kufanya maamuzi na kutatua changamoto. Katika mazingira ya kazi, mawasiliano huwadhiri moja kwa moja ufanisi wa wafinyikazi, mahusiano ya kikazi, morali ya timu na pia.

Napia kufanya mamuzi na kutatua changamoto. Katika mazingira ya kazi, mawasiliano huadhiri moja kwa moja ufanisi wa mfanyakazi, mahusiano ya kikazi na morali ya timu na matokeo ya jumla katika shirika. Mawasiliano ya maneno ni yale ambayo utumia luga inayo zungumzwa au mandishi.

Mawasiliano ya maneno hutumia lugha inayo zungumzwa au maandishi. Hii ni pamoja na mikutano, maelekezo na mdomo. Simu barua pepe na ripoti. Katika kazi, mawasiliano ya maneno husaidia kueleza majukumu, kuweka mlengo, kutoa mrejesho na kusuluhisha migogoro. Mawasiliano yanapaswa kuwa wazi. Sahihi na kwa lugha inayo eleweka.

Mawasiliano yanayotumia ishara zisizo za maneno kama vile lugha ya mwili, ishara za uso, mkaa wa mwili, sauti na mawasiliano ya macho katika kazi ishara hizi zinaweza kuimarisha au kudhoofisha ujumbe ambayo labda unaotoka kwa maneno mfano maneno yanayozungumzwa kwa sauti.

Mawasiliano rasmi na yasio rasmi. Mawasiliano rasmi hupitia njia zilizowekwa kama barua rasmi. Mikutano ya idara, notisi za sera na sera za kampuni. Mawasiliano yasio rasmi hutokea kupitia mazungumzo ya kawaida na kati ya wafanyakazi.

Kuongea ufanisi na tija. Mawasiliano mazuri huhakikisha kila mfanyakazi anaelewa wajibu wake. Matarajio na muda wa kutekelezaji. Hii hupunguza makosa, kurudia kazi na kupoteza muda. Hivo hukuja kuongeza tija katika kazi ambayo inafaa kutekeleza.

Na pia kazi nyingi hufanywa kwa ushirikiano, mawasiliano yanayofunguka huwezesha kubadilisha mawazo, kusikiliza mitazamo tofauti na kufanya maamuzi ya pamoja. Timu inayowasiliana vizuri hufanya kazi kwa amani na ufanisi zaidi kupunguza migogoro kazini pale.

Ufanya kupunguza labda migogoro kazini. Migogoro mingi utokana na kutoelewana. Mawasiliano ya wazi na ya heshima husaidia kutatua tofauti mapema. Kabla hazijakua migogoro mikubwa, inayoharibu mazingira ya kazi. Hivi lazima tuyali.

Njia ingine ya kuwasilisha mawasiliano pale na kuhakikisha kwamba mawasiliano ambayo yanafanyika ni mawasiliano ya hali ya juu. Ni kuongeza motisha na ku na kuongeza morali kwa wafanyakazi. Wafanyikazi wanapopewa taarifa kwa wakati husikiliza na kupewa mrejesho chanya.

Njia moja wapo ya kuboresha mawasiliano pale kazini ni kuhimiza utamaduni wa kusikilizana. Unapata kana kwamba watu hawapati labda kunongonezana ama kuzungumza kwanjia ambayo inafaa kuwapelekea labda kukosa kusikilizana pale.

Na pia kutumia lugha wazi na rahisi ni vizuri sana pale kazini. Maanake sio kila mtu labda inailewa lugha ya kwanza yako ambayo labda unaweza ukawasilisha mawasiliano na hivi. Ni vizuri kwaeza kuzingatia labda lugha ambayo ni rahisi na inaeleweka na kila mtu.

Labda kutoa marejesho kwa heshima ni namna ambayo labda watu wanaweza wakasi kilizana pale na kuwa labda marafiki kazini maana yake ukimrejelea mtu kwa ubaya labda huenda asichukulia vizuri na ikaleta migogoro pale kwa hivyo ni vyema watu wakaweza labda kupokea na kutoa marejiesho kwa eshima.

Hana namna ingine ya kutumia teknolojia kwa ufanisi hivi mikutano ya mitandaoni iwe labda ni mingi kulikuwa mikutano ya ana kwa ana maanaake mikutano ya mitandaoni huenda vizuri na pia watu wanakuwa hawajachoka sana ikizingatiwa na mikutano ya ana kwa ana.

Na pia kutoa mafunzo ya study ya mawasiliano kwa wafanya kazi ni jambo ambalo ni muhimu sana pale kazini. Maanake utapata kwamba kuna watu ambao hawawapi mafunzo ya study pale. Akupelekea migogoro na kukosa kuelewana pale kazini ambayo inaweza ikapunguza tija. Kwa hivyo ni vyema sana tukaweza kuzingatia.

Kwa ujumla mawasiliano ni moyo wa mafanikio katika kazi. Taasisi yenyemawasiliano bora hujenga mazingira ya kuaminika. Hushirikiana na kufikia mlengo kwa ufanisi. Hivi ni vyematuwe watu ambao labda tunatilia maanani mawasiliano.

Na kwa kila mfanyakazi kuwanza ngazi ya chini hadi uongozi wajuu, anawajibu wa kwakikisha na wasiliana kwa wazi, heshima na kuwajibika kwa kufanya hivo kazi ufanyika kwa ufanisi zaidi na maendeleo endelevu upatikana. Mepata kwamba.